Inasaidia jamii yangu kwanjia mbali mbali zinazo changia maendeleo na ustawi wa watu wanawani zunguka. Kwanza, na shiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji, na shuguli za maendeleo, jambo linala saidiya kuimarisha mshikamano na umoja miongoni mawana jamii. Pili, ninachangia kwa kutoa ushouru na msaada kwa wenzangu kupale wa napohitaji. Kupitia kushirikiana maarifa kuafariji wenye matatizo na kuahamasisha wengine kufanya mema Ninakua chanzo chafaraja na mabadili kwa chanya katika jamii yangu Ninaheshimu mila desturi na shiria za eneo langu kwa kufanya hivyo Ninakua mfano bora kwa wengine Hasavi jana na kusaidia kudumisha amani na madili mema katika jamii nachangia maindelewa ya jamii kwa kutumia kwa kujituma katika masomo au kazi yangu Mafanikiwa yangu binafsi huilete ya jamii heshima na kutumika kama mutisha kwa wengine kujitahidi katika ndoto zao Kwaujumla, mchango wangu katika jamii unaonekana kupitia matendo ya yangu ya kila siku ya kujali, kushirikiana na kuajibika Ninaamini hatuwa ndogo zinazo zichukua zinamchango mkubwa katika kujenga jamii yangu.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha taarifa zinaeleweka vizuri, zinawasilishwa kwa wakati na kwa heshima, ili kufanikisha malengo ya kazi. Mawasiliano bora husaidia kupunguza makosa, kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi mahali pa kazi. Kwanza, huwazi wa usahihi wa taarifa ni jambo la msingi. Mawasiliano yanapashwa kuwa wazi, mafupi na yenye kueleweka ili kufanya mfanya kazi ajue uwajibu wake bila mkanganyiko. Pili, kusikiliza kwa makini ni kipaumbele muhimu, mawasiliano si kuzungumza tu, bali pia kuelewa mawazo na maoni ya wengine. Kusikiliza hujenga heshima na kuimarisha mahusiano kazini. Tatu, heshima na lugha nzuri ni muhimu katika mawasiliano ya kazini. Kutumia lugha ya staha na kuheshimu tofauti za watu husaidia kudumisha mazingira mazuri ya kazi. Kutoa mrejesho feedback kwa wakati ni kipaumbele kingine. Mrejesho husaidia kuboresha utendaji na kurekebisha makosa mapema. Kujumla, kipombele kikuu cha mwasiliano kazini ni kuwezesha kazi kufanyika, kwa ufanisi kupitia uwazi, kusikilizana, heshima na ushirikiano.

Je, ninafanya nini kila jioni kabla ya kulala Kila jioni kabla ya kulala nina utaratibu maalumu unaonisaidia kumaliza siku kwa utulivu.Kwanza, ninazimaliza shuguli zangu za kila siku kama kusoma kuandika au kupanga kazi ndogo ndogo zilizokuwa zimeziziacha kufanya hivyo hunisaidia kuondoa msongamano wa mawazo na kujiandaa kisaikolojia kwa mapumziko Baada ya hapo, napumzisha kwa kufanya shuguli nyepesi kama kusikiliza mziki wa utulivu au kusoma kitabu. Wakati huu hunisaidia kutuliza akili na kuwacha mawazo mengi ya siku nzima. Hii hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu zaidi, kabla ya kulala. Kisha, natafakari kuhusu siku niliyoipitia. Natathmini mambo mazuri niliyoyafanya, changamato nilizozikutana nazo, na masomo nilioyapitia. Kutafakari hunisaidia kujitambua na kujipanga vyema kwa siku iliofuata Baadae najiandaa kwa kulala kwa kujisafisha na kupanga mahali pa kulala. Usafi hunifanya nijisikie vizuri na kunipa hisia ya utayari wa kupumzika Pia husaidia mwili wangu kupumzika kwa urahisi Mwisho kusali na kushukuru kwa siku niliyoipata kisha nalala. Hatua hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nipate usingizi mzuri.Kwa ujumla, utaratibu wa kila jioni hunisaidia kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu mpia.

Je, ninapenda nini kuhusu mtaa wangu? Ninaishi katika mtaa wa bahari na ninapenda sana maisha ya hapa. Kila siku ninapopanda kutoka kitandani. Hunusurika na upepo wa baharini, unaonifanya nijisikie mtulivu. Sauti ya mawimbi yanapo gonga pwani na harufi ya chumvi ufanya nishukuru uhai na afya niliopata. Manthari ya asili hapa yenye miti, samaki na wanyama wa baharini hunifanya nifurahie na kuzingatia uzuri wa mazingira yetu. Pia napenda shughuli za kijamii za mtaa wetu watu anapokutana kucheka pamoja na kusaidia na katika shughuli za kila siku ujenga mshikamano na heshima katika majirani shughuli hizi zinanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayoijali na kushirikiana Chakula cha kienyeji hapa kipo cha kipeke, hasa samaki wa pwani na matunda ya baharini Kila nikikila chakula hiki, hunipatia furaha na hunufanya nijivunie utamaduni wetu wa mtaa ladha yake ya asili ni jambo ambalo siwezi kulisahau vile vile, napenda utamaduni na mila za mtaa wetu Sherehe za pwani, mchezo ya watoto na hadithi zinazo usiana na bahari ufanya maisha ya kila siku kuwa ya kufurahisha na yenye maana Kila tukio kama hili, unikumbusha umuhimu wa kuenzi maisha ya jamii na utamaduni wetu Kwa ujumla, napenda mtaa wa baharini kwa sababu hutuo utulivu, furaha, mshikamano wa kijamii na utamaduni wa kipekee Hapa ninaishi kwa amani na heshima kwa jirani zangu na kila siku hunijiaisha kwa shukrani na furaha ya maisha.

Chakula gani ni nacho kipenda zaidi? Napenda pilau vile kwa sababu ladha yake ni ya kipeke na inachanganya viungo mbali mbali vya usahihi. Harufu yake ya kuvutia hunifanya ni tamani kula maramoja na kila kipande chamchele kinaonja vizuri kutokana na mchanganyiko wa viungo kama karafu, mdalasini, pilipili na tangawizi. Napenda pilau vile kwa sababu ni chakula kinacho nifanya ni jisikie furaha na kurithika Kila mala ninapokula, unifanya ni hisi nikiwa katika sherehe au hafla ya furaha. Ingawa ni chakula chakawaida. Ladha yake unifanya ni sahau njaa na kupewa nguvu kwa muda mrefu. Napenda pilau kwa sababu ni chakula chakijami. Mara nyingi huliwa na familia au marafiki katika hafla za pamoja. Jambo linalong, ongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Ni chakula kinacho burudisha mwili na moyo. Kujumla, napenda pilauko vile kwa ladha yake, furaha inayo leta na namna inayo, inavyounganisha watu pa moja. Ni chakula cha kipeke, kinacho nifanya nijisikie gudhuri, kila ni kilapo.

Nadhamini mafanikio yangu ya kupita mitihani yangu kwa sababu ni matokeo ya juhudi na bidii niliyo itumia kwa kwa kipindi chote cha masomo. Kupita mitihani kunanipa uhakika kuwa kazi ngumu na nidhamu yangu yanalipwa na kunifanya nijisikie fahari kabisa Ninadhamini mafanikio ya haya kwa sababu yananiwezesha kuendelea na hatua nyingine ya masomo au ndoto zaangu Kila mtihani nikipita hunipa mutisha ya kujitahidi zaidi na kuongeza hamu ya kujifunza mambo mapya vile vile, mafanikio yangu ya kupita mtihani huonyesha kuwa ni na uwezo wa kushinda changamoto Hii hunifanya nijivunie na kuwamini katika uwezo wangu wa kufanikisha malengo yangu ya kimasomo na maisha Zaidi ya haya, nadhamini mafanikio haya kwa sababu yananisaidia kuwa mfano mzuri kwa wenzangu au ndugu zangu. Kupitia mafanikio yangu, inaweza kuwahamasisha wengine kujitahidi na kudumisha nidhamu katika masomo yao Kwa ujumla, nadhamini mafanikio yangu ya kupita mtihani kwa sababu ni matokeo ya bidii yangu. Hunipa mutisha, huonyesha uwezo wangu na kuniwezesha kuendeleza ndoto zangu pamoja na kuwa kielelezo chema au kielelezo chanya kwa wengine.

Je, ningepeyana ushauri upi kwa mtu anaye penda kuanza kazi? Hapa nitafananua hoja ya ushauri kwa mtu anaye taka kuanza kazi kwa undani. Panga malengo yako na kuwa na nidhamu. Hii inamanisha kuwa mtu anapaswa, kwanza kujua ni nini anataka kufanikisha kazini, na kupanga hatua za kufikia malengo haya. Nidhamu inahusisha kushirikiana na ratiba, kufanya kazi kwa wakati na kuepuka shughuli zisizo muhimu, zinazoweza kumchochea kuchanganyikiwa. Jitume kwa bidii na usahihi. Kila kazi inahitaji mtu kufanya kazi kwa bidii na umakini. Hii inahusisha kumarizia kazi kwa wakati. Kuhakikisha kila kitu kime kamilika kwa ubora na kuonyesha uthubutu. Bidii hutoa matokeo mazuri na husaidia mtu kujulikana kama mfanya kazi mzuri. Shirikiana na sikiliza wengine kushirikiana na kuzikiliza wengine kazini, kila mtu ana uzoefu na ujuzi tofauti kusikiliza maoni na kushirikiana na wenzako kuna saidia kufanya kazi kwa urahisi Kwepuka makosa na kujifunza mbinu mpya ushirikiano huimarisha mshikamano wa kikazi na kuleta mafanikio ya pamoja Usikate tamaa mbele changamoto Kila mwanzo wakazi huwa na changamoto ndogo au matatizo ni muhimu kuwa na mvumilivu na kushugulikia changamoto kwa akili timamu kushindwa maramoja si mwisho bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wako siku za usoni heshimu muda na watu wengine kazini Kua mtu wakuaminika na anaye heshimu ratiba na wenzake kujenga heshima kazini Hii inahusisha kufika kazini mapema na kwa wakati, kukamilisha kazi kwa weledi na kuonyesha heshima kwa wenzako. Bila kujali nafasi zao, heshima inasaidia kudumisha mazingira mazuri ya kazi na mshikamano kikazi.

Je, ningependa kufikia wapi katika kazi yangu? Ningependa kufikia mafanikio makubwa katika kazi yangu. Ambapo, nitakuwa na ujuzi na uzoefu wa kutosha kufanya majukumu yangu kwa weledi. Lengo langu ni kuwa mfanya kazi ya naeju likana kwa bidi, waminifu na ubora wa kazi. Ambaya anachangia maendeleo ya kampuni au shirika ni napofanyia kazi. Pili, ningependa kufikia nafasi ya kuangoza au kupata nafasi ya wajibikaji zaidi. Hii itani umarisha kimaendeleo na kunipa fursa ya kwa thiri maamuzi muhimu kazini sambamba na kusaidia wenzangu kuwa bora zaidi Ningependa kufikia utimilifu wa malengo yangu binafsi Kupitia kazi yangu na ataka kujenga jina laheshima na kuonekana kama mfano mzuri kwa wenzangu na kwa wale wanawanza kazi Zaidi ya hayo ningependa kufikia utulifu na kuridhika binafsi kazini Mafanikio hayo hayapo tuu kwa kupata cheo au heshima, Bali pia nikua na furaha na kurithika na kile ni nacho fanikisha kila siku Ningependa pia kufikia maendeleo ya kitaalamu kupitia mafunzo na uzuefu zaidi kazini kuangeza ujuzi wangu katika nyanja mbalimbali kuna nifanya niwe mzuri zaidi katika kazi zaangu na kunipa fursa ya kushiriki katika miradi ya muhimu zaidi Hii pia husaidia kuongeza mchango wangu katika kufanikisha malengo ya kampuni au shirika ni napofanya kazi. Ngependa kufikia usawishi, chanya kwa wenzangu na jamii yangu. Kupitia metendo yangu mazuri kazini, ngependa kuwa mfano, wakuigwe na kumasisha mbwengine kufanya kazi kwa bidi, nithamu na heshima. Hii tasaidia kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano na maendelewa endelevu kwa wote. Kujumla, ngependo kufikia mafanikio uongo zini, heshima na kurithika kazini Kwa sababu haya huchangia siyo tu maendelewa yangu binafsi Balipia maendelewa ya watu wanaoni zunguka.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Hapa nitafununua haya hizo kuhusu jinzi ninavyopenda kujifunza mambo mapya kwa undani. Kusoma vitabu, makala au rasilimali za mtandaoni. Napenda kusoma ili kupata ufafanuzi wa kina na msingi ya jambo jipya. Kusoma hunisaidia kuelewa kwa mpangilio na kwa undani. Sio tu kupata taarifa za haraka. Pia kupitia kusoma ninaweza kurudia sehemu ambazo. Si kuelewa vizuri, hadi nitakapo kimiliza Jambo linaloongeza uelewa wangu kwa kweli Kusikileza wengine na kushikirikiana naao. Kujifunza kutoka kwa wengine kunanipa mtazamo mibya Nilipokuwa na walimu au marafiki wakinieleza jambo kwa njia tofauti Mara nyingi najifunza mbinu ambazo sijawahi kufikiria Kushikirikiana na wengine, pia husaidia kujifunza kutokana na uzwefu wao kuondoa mashaka na kupata ufafanuzi wa haraka kuchukua hatua za vitendo Napenda kufanya mazoezi au majaribio ya vitendo Kwa sababu hujifunza bila kufanya ni kama kujua na thari ya tu pale ninapo jaribu jambo binafsi Inaona matokewa yake kujifunza kutokana na makosa na kuimarisha uelewa wangu. Hii pi ya hunifanya nijisikia huru kujaribu mambo mapya kila ni napohisi uoga kutumia teknolojia na video za mafunzo. Teknolojia hufanya kujifunza kuwa rahisi na kuvutia video, michoro au mafunzo ya mtandaoni hunisaidia kuona na kusikia maendelezo wa jumbe Badalaa ya kuelewa kwa nataria tu Hii hunisaidia kuelewa kwa haraka na pia kuboresha kumbukumbu yangu ya kile nilicho jifunza Kwa jumla, napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kusikiliza, kushirikiana kufanya vitendo na kutumia teknolojia Kwani kila njia uchangia kuangeza uelewa kufanya kujifunza kwa urahisi na kusaidia kukua kifikira.

Ni nani aliyenifundisha jambo muhimu? Jambo muhimu nilijifunza tangu utotoni nilifunzwa na mamangu. Aliyenifunza kuwa umuhimu wa nithamu na bidii katika jambo nilanolifanya. Mama aliniwazia tangu utotoni kuwa kufanya kazi kwa juhudi na kwa moyo wote ni njia ya kufanikisha malengo maishani. Aliniambia kuwa mtu anapojituma kwa bidii, heshima na nithamu, matokeo mazuri hayatachukua muda kuonekana. Mama alinionyesha jambo hili si kwa maneno tu, bali pia kwa vitendo. Alipokuwa akitengeneza chakula, kupanga nyumba, au kushughulikia shughuli za familia. Niliona jinsi alivyokuwa makini na hajapuuza kitu kidogo. Hii ilinifundisha kuwa kila jambo kubwa au dogo, lina umuhimu na linahitaji kujitolea kikamilifu. Zaidi, mama aliniwazia pia kwa kusikiliza na kuheshimu wengine na jambo muhimu. Aliniambia kwamba watu wanaopata heshima na usikivu wanapenda kushirikiana na kusaidia wengine na hivyo mafanikio yanakuwa rahisi kufanikisha Kwa ujumla, mama yangu aliniwazia kwamba ni muhimu kuwa na bidii, nithamu, heshima na umakini nilijifunza kwamba tabia hizi ni msingi wa mafanikio na kufanya mtu kuwa bora siyo, tu kwa nafsi yake, bali pia kwa wengine wanaomzunguka.

Je, napenda kujifunza historia Ndiyo, ninapenda kujifunza historia Napenda kujifunza historia kwa sababu inaniwezesha kuelewa kilichotokea zamani na jinsi kilivyo athiri maisha yetu ya sasa kujua matukio ya zamani, watu walio kuwa kimsingi na kumamuzi yao kuna nisaidia kuwana mabadiliko ya jamii, utamaduni na serikali Ninapenda historia kusababu inaniwazia kuheshimu na kudhamini urizi wa kitamaduni Kupitia historia, ninajua jinsi watu walivyo pigania uhuru, haki na maendeleo. Jambo linalo nisaidia kuwenzi jitihada zao na kujifunza katika kutoka kwao. Vile vile, historia hunipa ufahamu wa maadili na maamuzi sahihi. Nilipojifunza makosa na mafanikio ya zamani, ninajifunza jinsi ya kuchagua venye katika maisha yangu, binafsi na jamii. Zaidi, napenda kujifunza historia kwa sababu nikizazi cha ubumbuzi na ufahamu. Kila tukio vita au maendeleo ya sayansi na utamaduni ya lijitokeza kwa sababu ya watu waliojituma na hii inanizaidia kuwa na motisha ya kufanya vizuri Kwa ujumla napenda historia kwa sababu inanifundisha maarifa ya zamani heshimu ya kuurithi, maadili na motisha ya maendeleo na kunifanya niwe mtu mwenye ufahamu zaidi wa dunia na jamii yangu.

Je, ninaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Ninaenda hospitali mara kwa mwara ili kuhakikisha afya yangu ipo katika hali nzuri. Hii ni muhimu kwa sababu husaidia kugundua matatizo ya kiafya mapema kabla hayaja leta shida kubwa. Kila uchunguzi au kipimo ninachokifanya, hufanya nipate uhakika wa afya yangu. Mara nyingi ninaenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida kama kupimwa shinikizo la damu, sukari au kuona daktari wa meno. Hii husaidia kubaini tatizo lolote ndogo na kuchukua hatua mapema vile vile, ninaenda hospitali pia ninapo hisi kuumwa na kupata dalili zisizo za kawaida Kwa mfano, maumivu ya tumbo au homa inayorudi mara kwa mara huhitaji daktari kuona sababu na dawa sahihi Zaidi, ya hayo, hospitali ni mahali ambapo ninapata ushauri wa kitaalam kuhusu lishe mazoezi na kinga thidia magonjo Hii hufanywa nijue jinsi ya kuhishi kwa afya na kuzuia matatizo ya badaye. Kwa ujumla, ninaenda hospitali mara kwa mara ili kudumisha afya, kugundua matatizo mapema, kupata matibabu sahihi na ushauri wakitaalamu. Jambo linalonipa umuhimu wa kuhudhuria uchunguzi wa afya mara kwa mara.

Kuna aina tofauti za wanyama kama vile wanyama wa nyumbani, wanyama wa porini, wanyama wa majini, wanyama wa ndege, wanyama wa mizizi ya kipekee au wadogo Bali, mimi napenda wanyama wa porini Kwa sababu, wananifundisha kuheshimu uhai na uzuri wa asili kuona simba, twiga, tembo, au chui hufundisha jinsi kila kiumbe ananafasi yake katika dunia au muhimu wa kulinda mazingira yao Napenda wanyama waporini kwa sababu wanatabia za kipekee na kuvutia. Kila aina ya kiumbe inatabia tofauti. Kama jinsi simba anavyo kuwa nanguvu au twiga anavyo tembea kwa uangalifu na hizi tabia hunifanya niwe na burudani na ajabu ya kuona. Vile vile napenda wanyama waporini kwa sababu wananifundisha uvumilivu na heshima wakiwa waporini unajifunza kuwa kila kiumbe anamahitaji yake na hutoa mafunzo ya maisha kama kuwa makini, kuchagua chakula vizuri na kuishi kwa mshikamano na wengine Zaidi napenda wanyama waporini kwa sababu wanaongeza ufahamu wangu wa sayansi na historia ya dunia kujua jinsi wanyama hawa wanavyo shirikiana na mazingira au jinsi walivyokuwa na kubadilika kwa vizazi kuna nisaidia kuelewa sayansi ya asili na mabadiliko ya dunia. Kwa ujumla, napenda wanyama waporini kwa sababu wananifundisha kuheshimu uhai, wanavutia ufundisha madili ya maisha na hunipa maarifa ya asili.

Je? Nimewahi kulima? Ndiyo, ni mewahi kulima. Nilipata fursa ya kulima wakati nilipokuwa nyumbani au shuleni aaaaaa ambapo tulijifunza jinsi ya kupanda mimea na kuangalia iliokwe inavyo kuwa vizuri. Kulima hunifundisha kuwa na uvumilivu kwa sababu mimea inaitaji muda na huduma ya mara kwa mara ili ikue vizuri. Pili, nilijifunza umuhimu wa kazi kwa bidii. Kuaanda shimo, kupanda mbegu na kumwagilia mimea kuna hitaji umakini na juhudi. Na kuni kuna nifundisha kuwa mafanikio yanahitaji kuo kuwa kazi dhabiti vile vile, kulima kunanifundisha kuheshimu chakula na asili. Nilip poona mbegu ikikuwa ku kua mimea na hatimaye kuwa matunda au mboga.Nilitabumbua jinsi chakula kinavyotokana n na jitihada na nguvu ya mazingira.Zaidi kulima kunanifundisha ushirikiano. Mara nyingi tulipanda mimea kwa pamoja kama familia au wanafunzi na kushirikiana na kuna rahisisha kazi na kunafundisha kujitolea kwa wengine Kwa ujumla, nimewahi kulima na kupitia udhoefu huu.Nimej jifunza uvumilivu, bidii heshima kwa chakula na umuhimu wa kushirikiana.

Je, kwa nini napenda kuandika au kuongea? Napenda kuongea kuliko kuandika kwa sababu kuongea kunanifanya nijieleze haraka na kuhakika. Ninaweza kueleza hisia zangu, mawazo au hoja zangu mara moja. Bila kuzingatia msamiati, kamili au muundo wa sentensi, jambo ambalo linafanya niwe huru zaidi. Napenda kuongea kwa sababu kunaleta majibu ya papo hapo. Wakati ninaongea na mtu, ninaona jinsi anavyo kubali na kubadilisha mawazo yake Jambo linalofanya mazungumzo kuwa hai na ya kuvutia kuliko maandishi tu vile vile, kuongea kunanisaidia kujenga muhusiano wa karibu na wengine sauti, miondoko ya uso na hisia zinaonekana kuwa zina zowekwa katika maneno hufanya mazungumzo yawe ya kibinafsi na yenye hisia zaidi kuliko maandishi Zaidi, napenda kuongea kwa sababu ni rahisi kuliko kuandika Wakati wakuelezea mawazo mapia au hadithi kuandika kunahitaji muda, umakini na muundo wa lugha Huku kuongea kunatoa uhuru wa kuelezea haraka na kuhurahisi Kujumla, napenda kuongea kuliko kuandika kwa sababu kuna nifanya nijieleze haraka kunaleta majibu ya papo kwa hapo Kuna jenga husiano wa karibu na ni rahisi kuelezea mawazo.

Je ni zoeja gani nzuri nilio jijengea? Zoea Zoezi nzuri nilio jijengea ni kusoma kila siku baada ya shule. Nilianza zoezi hili kwa niya ya kuboresha uwelewa wangu wa masomo na kuongeza maarifa yangu. Kwa kufanya hivyo, ninapato fursa ya kurudia masomo ya siku hiyo, kuelewa vizuri mambo mangumu na kujiandaa kwa vipimo na mitihani. Pili, nimejijengea zoezi ila kupanga muda vungu vizuri. Kila siku na jaribu kupanga kazi, masomo na burudani kwa ku mpangilio ili nimalize kila kitu bila haraka au bila kuchanganyikiwa Zoezi hili lina imarisha nidhamu yangu na kunifanya niwe na ufanisi zaidi vile vile, nimejijengea zoezi ila kufanya mazoezi ya mwili kila jioni kufanya mazoezi madogo kama kukimbia kufanya push ups au yoga Kuna nisaidia mwili wangu kuwa wenye afia, kunikinga msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia furaha zaidi Zaidi, nimejijengea zoezi la kusaidia familia au wezangu kila siku Hii inaeza kuwa kwa kufanya kazi ndogo za nyumbani, kusaidia ndugu wa marafiki masomo au kushiriki kwenye shughuli za kijamii Zoezi hili linanifundisha mshikamano, heshima na upendo kwa wengine Kwa ujumla, zoezi nilizo jijengea ni kusomea kwa kila siku, kupanga muda vizuri, kufanya mazoezi ya mwili na kusaidia wengine Kwani vyote vina nisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu, mwenye afya na mwenye furaha ya kweli.

Je? Ninapenda kuimba? Ndiyo, ninapenda kuimba kwa sababu kuna nifanya nijisikie furaha na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati ninaimba, nyimbo zinanipendeza hisia zangu na zinatoka inje kwa hurahisi na kunifanya nijisikie huru. Kuimba kuna nifundisha kujitolea na kufanya mazoezi ya sauti. Ili kuimba vizuri, ninahitaji kuzingatia noti, midundo na sauti, jambo linaloongezea makini na nidhamu yangu. Vile vile, napenda kuimba kwa sababu kuna unganisha watu. Kuimba pamoja na wenzangu au familia.Kunaleta furaha ya pamoja na mshikamano wa kijamii. Zaidi kuimba kuna nifundisha kujieleza kihisia na kiakili. Nyimbo za huzuni, furaha au sherehe, zina nifundisha kueleza hisia kwa maneno na sauti. Jambo linalo nisaidia kuwasiliana vizuri na wengine. Napenda kuimba kwa sababu kuna nifanya nijisikie mwenye nidhamu na mazoezi ya sauti.Ili kuimba vizuri, ninahitajika kuzingatia noti, midundo na sauti yangu.Vile vile, Napenda kujieleza hisia na kiakili.Pia kuimba kunaunganisha watu. Na pia, kujumla, kunafanya nijisikia furaha, kuna nifundisha nidhamu, kunaunganisha watu na kuna nisaidia kujieleza kihisia.

Je? Ni mafunzo gani ningependa kupata kazini? Ningependa kupata mafunzo kazini ambayo yatanisaidia kuboresha ujuzi wangu, kuongeza ufanisi na kunifanya niwe bora katika kazi yangu. Kwanza, ningependa mafunzo ya kompyuta na teknolojia. Kwani kila kazi ya kisasa inahitaji ujuzi na kutumia programu, kuandika ripoti au kushugulikia taarifa kwa urahisi. Pili, ningependa mafunzo ya mawasiliano na uongozi, kujua jinsi ya kuzungumza kwa uwazi, kushirikiana na wenzangu na kuongoza timu kunanisaidia kuwa mfanyikazi bora na kuongeza mshikamano kazini Vilevile, ningependa mafunzo ya usimamizi wa muda na kazi. Hii itaniwezesha kupanga kazi kwa mpangilio, kuhitimisha majukumu kwa wakati na kuepuka msongamano wa mawazo Zaidi, ningependa mafunzo ya ufahamu wa afya na usalama kazini kujua jinsi ya kulinda afya yangu, kutumia vifaa salama na kuzingatia kanuni za usalama kunahakikisha nafanya kazi bila hatari yoyote. Kwa ujumla, ningependa mafunzo kukazini ambayo yananisaidia kutumia teknolojia, kuboresha mawasiliano, kusimamia muda na kudumisha usalama Kwani yote yatanisaidia kazi yangu kuwa bora na yenye mafanikio.

Je, ninautumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndio, mimi natumia mfumo usalama wa vidole fingerprint kwenye simu yangu au vifaa vingine vya kielektroniki. Ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na vifaa vingine vya kielektroniki. Kwani, mfumo huu ni rahisi kutumia na kufanya nifungue kifachangu haraka bila kuandika nenosiri. Hii, inanisaidia kuokoa muda na kufanya kila kitu kiwe cha haraka. Pili, mfumo wa vidole hufanya kazi kuwa rahisi na salama Hakuna mtu anayeweza kufungua kifaachangu bila ithini yangu Jambo linaloongeza faragha na amani ya akili Ninauhakika kwamba tarifa zangu binafsi ziko salama kila wakati vile vile, kutumia mfumo wa kidole hufundisha kuzingatia teknolojia ya kisasa Ninajifunza jinsi ya kutumia vifa, vizuri na kwa busara Jambo linalonipa umuhimu wa kuhishi kwa umakini na kujua matumizi sahihi ya kiteknolojia Zaidi, mfumo huu hufanya niwe na uhakika wa furaha Kila ninapofungua kifacha changu Hakuna hofu ya kusahau neno siri au mwingine kufikia simu yangu bila ruhusa Kwa ujumla, ninatumia mfumo wa usalamu wa vidole kwa sababu ni rahisi salama, hufundisha teknolojia na kunipa amani ya akili mfumo huu ni njia nzuri ya kulinda faragha yangu na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa sala rahisi na salama.

Je, unapenda kunywa maziwa? Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu hutoa afya ya nguve kwa mwili wangu. Maziwa ni chanzo kizuri cha calcium ambayo husaidia mifupa na meno yangu kuwa imara na yenye afya Kila ninapokunywa kikombe cha maziwa, najua mwili wangu unapata virutubisho muhimu. Pili, napenda maziwa kwa sababu yananifanya nijisikie furaha na utulivu. Kunywa maziwa asubuhi au jioni kunanisaidia kuanza na kumaliza siku kwa hali nzuri. Ni jambo ndogo lakini linalo nifanya nijisikie raha na utulivu wa akili. Vilevile napenda maziwa kwa sababu yanaweza kuchanganywa na vyakula vingine. Nimefurahia kuyachanganya na chai, kahawa au matunda Jambo linaloongeza ladha na kunifanya nifurahi zaidi Zaidi, napenda maziwa kwa sababu yanatoa nashati na kusaidia mwili kufanya kazi vizuri. Baada ya kunywa maziwa, ninajisikia tayari kushughulikia na masomo na michezo au shughuli za nyumbani kwa nguvu au ari. Kwa ujumla, napenda kunywa maziwa kwa sababu yanatoa afya, furaha, lugha nzuri, ladha nzuri na nishati ya za mwili. Na hivyo kunanifanya niwe na hali bora ya kisaikolojia na kiafya kila siku.

Je, ninanunua vitu kwa kutumia simu rununu yangu? Ninapenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Badala ya kwenda dukani, ninaweza kuchagua bidhaa ninazo zihitaji kulipa kwa kadi au simu. Na bidhaa kufika nyumbani au pale ninapo hitaji. Hii nanizaidia kuokoa muda na kufanya maisha yangu kuwa rahisi. Pili, kununua kwa simu kuna nizaidia kuhifadhi muda na nguvu. Siku nyingi usafiri hadi duka unaweza kuchukua muda mwingi. Lakini kwa kutumia simu, ninapata kila kitu haraka bila kuondoka nyumbani vile vile, kununua kwa simu kuna nizaidia kulinda usalamu wa pesa na taarifa binafsi Programu za malipo, salama hufanya nishugulikie manunuzi kwa urahisi na bila hatari ya kupoteza pesa au kuibua taarifa zangu. Zaidi, kununuwa kwa simu kuna nizaidia kulinganisha bidhaa na bei Ninaeza kuona bei na bidhaa nyingi kutoka maduka tofauti kulinganisha bei na kuchagua bora zaidi kwa bajeti yangu. Hii ufanya ni sahau hatari za kupoteza simu au kufanya manunuzi ya siyo kuwa na maana. Kwa ujumla, kununua vitu kwa simu ni jambo linalonisaidia maisha yangu Kwa sababu ni rahisi, haraka, salama na kunipa fursa ya kuchagua vyema. Hii inanifanya ni jisikia furaha, urahisi na kuridhika kila siku.

Unapenda kula wali au ugali napenda kula ugali Ugali ni chakula cha asili, kinachonipa nguvu na ni rahisi kuchanganya na vyakula vingine kama mboga, samaki au nyama kula ugali kunanifanya nijisikia furaha na kurithika kila wakati wa chakula Pili, ninapenda ugali kwa sababu ni rahisi kutangeneza na nilishe ni chakula kinachofaa kwa watu warika zote na ufanya mwili wangu uwe na nguvu za kufanya kazi au michezo vile vile, ninapenda ugali kwa sababu unautamaduni wa ladha mzuri. Kila kikombe cha ugali nikielelezo cha chakula, cha kienyeji na hufanya chakula changu cha kila siku kuwa cha kipekee. Zaidi, ninapenda ugali kwa sababu unaweza kula na vyakula mbali mbali. Ninaweza kuichanganya na mboga, maharagwe, samaki au nyama Jambo linaloongeza, ladha na furaha ya chakula Kujumla, ninapenda kulo ugali kwa sababu nilishe, rahisi, ladha nzuri na ni sehemu ya utamaduni wetu Jambo linalonifanya nijisikia furaha na kurithika kila wakati wa chakula.

Ninafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Ninafanya mambo kathaa kupunguza utumiaji wa plastiki kwa sababu plastiki nyingi huchafua mazingira na kuharibu viumbe haya. Kwanza, ninatumia mifuko ya kubebea tena, reusable bags. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki maramoja, hii inanisaidia kupunguza idadi ya mifuko inayotupwa nakuingia kwenye mito, bahari au ardhi. Pia, ninachagua bidhaa zisizo na plastiki pale ninapoweza. Kwa mfano nanunua vyombo vya glasi, chupa za chuma au vyombo vya mbao badala ya plastiki ili kupunguza uchafu wa plastiki vile vile ninapunguza matumizi ya bidhaa ya plastiki zisizohitajika kama vile vikombe, mapeni na vyombo vya kula vya plastiki Badala yake natumia chombo kinachoweza kutumika tena au chenye urudishiaji Zaidi ninahimiza wengine kupunguza plastiki Ninafundisha marafiki na familia kuhusu madhara ya plastiki kwa mazingira na kuwahimiza kutumia mbadala rafiki wa mazingira Kwa jumla, ninafanya haya yote kutumia haya yote kutumia mifuko ya reusable, kuchagua bidhaa zisizo na plastiki, kupunguza bidhaa za plastiki zisizo hitajika na kuelimisha wengine ili kulinda mazingira na kufanya dunia kuwa safi na salama.

Ninapenda kutazama aina mbalimbali ya michezo. Kwanza, ninapenda kuangalia michezo mbalimbali kwa sababu hufanya nijisikia msisimiko wa burudani. Kwanza, napenda mpira wa miguu. Kuona timu zikishindana kuna nipa furaha na msisimuko. Na pia hupanua uelewa wangu kuhusu mbinu za uchezaji na jinsi wanavyo panga mikakati ya kushinda. Pili, napenda basket boli. Mchezo huu ni wakasi na unahitaji nguvu na ustadi mkubwa. Kuangalia wachezaji wakiruka, kupiga mpira kwa ustadi na kufanikisha pointi kuna nipa msisimuko mkubwa na furaha ya kipekee. Vile vile napenda mchezo wa tenisi Tenisi ni mchezo wa mbinu na uvumilivu kuona wachezaji wa kipiga mpira kwa umakini na kukabiliana na changamoto za mchezo Kuna nifundisha uvumilivu na nidhamu Zaidi napenda kuangalia michezo hii kwa sababu inanisaidia kupunguza msongamano wa mawazo Baada ya mawazo, baada ya masomo au kazi nzito kuangalia mechi kuna nipa furaha na hutoa wakati mzuri wa kupumzika Kwa ujumla, napenda michezo hii ya mpira ya mguu, basketboli na tenisi kwa sababu zinanipa burudani, msisimiko, funzo la uvumilivu na kupumzika. Hii inanifanya maisha yangu ya kila siku kuwa yenye furaha na msisimiko.

Je Ninaifadhi kitu cha dhamani? Ndiyo. Ninaifadhi vitu vya dhamani kwa sababu ni muhimu kulinda mali yangu na kuziepuka kupotea na kuharibika. Kwanza, ninaweka vitu vya dhamani kwenye sehemu salama kama sanduku la chuma au kabati la kufungiwa kwa kengele. Hii husaidia kuakikisha havina hatari ya kuibiwa au kupotea. Pili, ninaweka kumbukumbu za mali zangu kwa mfano, ninaandika au kuchukua picha za vitu vya dhamani kama simu, kompyuta au pesa ili iwe rahisi kuthibitisha au kufuatilia ikiwa kitu kitapotea vile vile, ninaepuka kutumia vitu vya dhamani mara kwa mara, bila sababu Hii ufanya vyenye dhamani visiharibike au kupotea kwa urahisi Zaidi, ninafunza familia yangu umuhimu wa kuifadhi mari kuwa na utayari wa nidhamu, kuna saidia kila mtu kuelewa jinsi ya kutunza vitu vya dhamani na kulinda mali ya pamoja Kwa ujumla, ninaifadhi vitu vya dhamani kwa sababu ni salama, ninarahisisha ufuatiliaji, upunguza hatari ya kupotelea na kufundisha nidhamu Jambo linalo nipa uwajibikaji na utayari wa maisha yangu ya kila siku.

Jee, unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Napenda kutumia muda na familia yangu kwanjia mbalimbali ambazo ufanya furaha na mshikamana wetu kuimarika. Kwanza, tunapika na kula pamoja. Kila mtu hushiriki kuanda chakula, kisha kutunakula pamoja na kuzungumza kuhusu maswala ya kila siku. Hii ufanya muda wa chakula kuwa wafuraha na mshikamano. Pili, tunashiriki michezo ya burudani. Tunapenda kucheza mpira, karata au mchezo mingine ya familia Hii natufanya tuwe karibu na kubadilisha na furaha vile vile, tunapenda bustani au kutunza mazingira ya nyumba shuguli hizi ufundisha ni thamu, ushirikiano na kuthamini mazingira pamoja Zaidi, tunapumzika pamoja na kuzungunza Mara nyingine tunakaa tu chini kujadiliana mambo mbalimbali au kushirikia na hadithi za maisha au kukuzana tumawazo. Jambo linaloangeza mshikamano na kuelewa kila mmoja. Kujumla, ninapenda kutumia muda na familia kupika na kula pamoja, kucheza michezo, kutunza mazingira na kuzungumza kwa furaha. Pia, tunasaidia na kukuza kima wazo hapa na pala. Jambo linalofanya nijisikia furaha, mshikamano na upendo wa familia kila siku.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kuna sifa tofauti zinazo saiduwa kujua kiongozi mzuri. Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi. Lakini baadhi zinatambulika zaidi. Uongozi bora na uwajibikaji. Kiongozi mzuri anajua jukumu lake na anawajibika kwa matokea ya uongozi wake. Haogopi kukabali makosa na kufanya kazi kwa uwazi. Heshima na utu kwa wengine. Kiongozi mzuri anaheshimu maoni na hisia za wafuasi wake. Heshima hii huunda uhusiano na kuaminiana na mshikamano mzuri uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi Kiongozi mzuri anajua kuelezea maono,, maagizo na mawazo yake kwa uwazi ili kila mmoja afahamu jukumu lake na lengo la pamoja, ujasiri na uthubutu Kiongozi mzuri haugopi kufanya maamuzi magumu na kushugulikia changamoto kwa ujasiri bila kuagopa thihaka au kushindwa uvumilivu na haki Kiongozi mzuri anajua kusikiliza kuwa na uvumilivu wakati wachangamoto na kutenda kwa haki bila ubaguzi hiyo huimarisha kuaminiana na mshikamano wa kikundi au jamii Kwa ujumla, kiongozi mzuri ni yule anayejua kuongoza, kwa uwajibikaji, kuheshimu wengine, kuwasiliana vizuri kwa ujisiri na kuwa na uvumilivu na haki Jambo linalofanya uongozi wake kuwa na mafanikio na unaovutia wafuasi.